Kwa kawaida nalala masaa saba au nane kwa usiku. Huu ni muda mzuri wa kupumzisha mwili na akili. Hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu kuzingatia vizuri. Na kudumisha afya kwa ujumla, wakati mwingine inaweza kuwa kutofautiana kulingana na ratiba au shughuli za usiku.

Kwa kawaida napiga picha mara chache labda mara kadhaa kwa hiki hasa ninapokutana na tukio la kipeke mandhari nzuri au jambo ninalotaka kukumbuka sio kila siku hili utegemea hali na umuhimu kwa wakati huo.